Ndiyo nimewai kununua tiketi za tukio. Tiketi hizi huwezesha mtu kuingia kwenye tukio bila ya kusumbuliwa ama bila ya tatizo lolote. Pia tiketi hizi husaidia kutoa mauzo kwa wale ambao wanauza tukio hilo kwa watu wale. Tiketi ni njia muhimu ya kuweza kujitambulisha mahali popote ambapo unaweza kwenda bila ya tatizo lolote.

Nikiwa na familia yangu, mimi hupenda kutazama vipindi vyetu ambavyo tunavipenda. Muda huu huwa tunapata muda wa kutangamana pamoja na familia ili kuyazungumzia mambo mazuri, mazuri ambayo tumeweza kuyaona ama kuyapitia kipindi chochote kile ambacho tunaweza kuwa pamoja.

Tabia za watu ambazo zinachukiza sana ni kama vile tabia ya kutozima gari wakati ameingea katika kituo cha kujazia mafuta. Tabia hii inaweza kuhatarisha maisha ya watu ambao wako kando katika vituo hivyo vya kujazia mafuta na wale ambao wanapita. Kwa sababu kunaeza kutokezea ajali yoyote ambayo haiwezi kuepukika ambayo epukika tu kwa kulizima gari.

Naam, napenda kusoma maoni mtandaoni ili kujua maoni ya watu wengine na pia kulinganisha na maoni yangu. Pia kusoma maoni mtandao, hunifanya ni uwe wa kujua mwanzo wale watu ambao naiza kutangamana nao, kipindi kipi na ni wakati upi. Hiyo hunipa furusa nzuri.